Ndiyo nimewai kufanya yoga, unisaidia sana kutulia akili, kuongeza unyumbufu wa mwili, na kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa zifanyi kila siku, mara ninapo pata muda kuyifanya kwa sababu unipa nijisikie mwenye utulivu na nguvu mpia.

Ndiyo, kununua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara na ni rahisi ni rahisi na inaokoa muda hasa kwa kununua vitu vya kila siku au kulinganisha beii hutumia programu au tovuti salama, kuhakikisha malipo ni salama na hupenda huduma za usafirishaji kwa sababu huniraisishia maisha.

Wakati napokuwa na msongo wa kazi huanza na kusimamisha kidogo na kupanga upya vipaumbele hugawanya kazi kubwa kuwa hatua ndogo ili isiwe kazi nzito. Pia hupumua kila pia hupumua kwa kina. Kuchukua mapumziko mafupi na kutembelea kidogo ili kutuliza akili.

Mimi hujitahidi kunywa maji mara kadhaa kwa siku, takriban glasi sita au nane, kutegemea na shughuli ninazozifanya. Kwa kumbuka maji kunywa maji asubuhi, kati ya kazi na baada ya mazoezi au ujioni, kunywa maji hunisaidia kuwa na nguvu, umakini nzuri na afya ya mwili kwa jumla.